Naam ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Kwa sababu siku hizi kila mahali ni mambo ambayo yanatumika ni ya teknolojia kwa hivyo ni muhimu kwangu kujua mambo ya teknolojia mpya, ndiposa niweze kuenda na wakati ambao kila mtu hivi sasa anatumia teknolojia na ninaweza pia kupatana na watu wageni ninapojifunza teknolojia mpya.

Nafanyaje kazi ushirikiano na wengine ninapokuwa nafanya kazi na wengine ninahakikisha kuwa nimejua kila mtu kibinafsi ndiposa niweza kujua ni mtu gani anapenda nini na mtu gani hapendi nini kwa sababu jinsi ambavyo mtu mmoja atachukulia kitu sivyo ambavyo mtu mwingine atachukulia kitu ile ile.

Je ninapenda chakula kitamu? Ndio ninapenda chakula kitamu ni inapenda chakula ambacho kimetayarishwa, kimeandaliwa, kimewekwa mapocho pocho mengi, chakula ambacho kikiwekwa kwenye sahani, kinavutia macho na pia ukikila, kini chakula kitamu ambacho kinafanya utake kula zaidi.

Ninajifuraisha vipi wakati wa furaha. Ninapokuwa na furaha na kutaka kufurahia mimi huenda mahali ambapo kuna wimbo. Ninapenda wimbo. Ninapend akusikiza nyimbo ambazo napenda nyimbo zinafanya nichangamke, nifurahie, ninapotangamana na wengine. Tukisikiza nyimbo zile na pia kudensi na watu wengine.

Ninapenda kusoma vitabu vya aina kadhaa, lakini miongoni mwa vitabu ambavyo ninapenda kusoma ni vitabu vya historia. Ningependa kujua mambo amabayo yalifanyika kabla ya wakati wangu. Ninapenda pia kusoma vitabu ambavyo viko na hadithi za kuchekesha kwa sababu hizo pia zinafanya mtu afurahie anaposoma.

Jee, ninapenda paka au mbwa. Ningependelea paka kwa sababu gani? Paka ni mnyama ambaye ni msafi. Ni mnyama ambaye hata unaweza kumuonyesha kitu ambacho atafanya kwa urahisi na pia paka unaweza kuishi na yeye kwenye nyumba bila mambo mengi ya uchafu.

Je ninapenda kuandika kwa mkono au kompyuta ninapendelea kuandika kutumia kompyuta kwa sababu gani. Kwa sababu ninapoandika na kompyuta, ninaweza yale maandishi ninaweza kuya yanaweza kubaki kwenye kompyuta ile na ninaweza kuyapata hata baada ya muda mrefu. Ila maandishi ya mkono unapata baada ya muda yanazeeka na hata yanaeza potea.

Nguvu zangu ni zipi kazini. Nguvu zangu kazini ni kuwa ninaweza kushirikiana na kufanya kazi na mtu wa aina yoyote. Watu hawafanani kila mtu ana utofauti yake. Lakini mimi ninaweza kushirikiana na kila mtu kwenye timu yetu na ninaweza kuweza kufanya ushirikiano na kazi inaweza kufanyika vizuri zaidi.

Study gani muhimu kwa kazi yangu? Study ambayo lazima kila mtu awe nayo kwa kazi yangu ni study ya kiteknolojia. Kwa sababu kila kitu huko ni mambo ya teknolojia, kwa hivyo lazima mtu yeyote ambaye ako kwenye kazi yangu awe na umaarufu na awe na ujuzi wa kutumia mambo ya kiteknolojia.

Je, unapenda kujifunza historia? Ndio, ninapenda kujifunza historia. Ninapenda kujua mambo ambayo yalifanyika kabla ya wakati wangu. Na kujua ni nini kilicho kuwa kinafanya watu kukua vile walivyokuwa wakati huo.

Unapenda mahali pa kimya au pa kelele Inategemea kwa sababu kuna wakati ambao ninafanya kitu cha muhimu. Ninapendelea mahali ambao kuna kimya ndiyo posa niweze kufanya kazi kwa umakini. Wakati mwingine ninapotaka tu kukaa na kufurahia. Ninapenda mahali ambapo kuna watu, kuna nyimbo na kelele kidogo.

Chakula gani ninachopenda kula jioni? Jioni ninapenda kula ugali. Ugali kwa mboga za kienyeji ninapendelea sana. Na mtu anapokula ugali unashiba na ukishiba unaweza kulala vizuri iyo ndiyo sababu ninapenda kula ugali jioni.